Sikio.

Nimefurahi. Kukutana nawe nawe.

Mfanya mfanya kazi.

Le-le-go.

Rudia tafadhali.

Habari za asubuhi?

Ndiyo ninavaa miwani haswa wakati ninapofanya kazi yangu manake kazi yangu ni hatari sana kuzuia chembe chembe ya glasi na vitu vingi vingine wakati ninavogonga chuma au kufanya vitu vingine vizinduke machoni ila kwa maisha ya kawaida sivai miwani manake si itumi macho yangu ina nguvu ya kuwa.

Mafunzo ya kazi ambayo nina imenisaidia ni ule wa kutumia mitandao au kutumia teknolojia kama vile simu na kompyuta kazi ni hiyo eti imenisaidia hata kufanya kazi nyingine mbali na kusaidia tu kufurahishisha mambo ya kazi ni pia mimi mwenyewe inanisaidia.

Kumbukumbu ya utotoni niliyonayo nzuri ni ile ya kucheza na wenzangu. Tukiwa watoto wadogo, tulikuwa tunacheza michezo mingi sana, na mchezo mmoja ni ule wa kuendesha gari. Niliupenda sana mchezo huo, maana mimi ni mtu ambaye ninapenda magari sana. Hivyo basi, ninapenda huo mchezo.

Ndiyo nimewai fanya yoga wakati mmoja nilipokuwa nikifanya mazoezi ya kiakili. Nilipewa mazoezi mmoja upilikuwa yoga na nilifanya na ili nisaidia kwanji ya mmoja au nyingine. Hivo yoga ni umuimu sana katika maisha ya binadamu anakina mtuliza mtu.

Ndio, ninatumia teknolojia ya sauti, haswa katika video vyangu vya kutafuta kazi mitandaoni. Kazi mingi napata ni ya kutumia teknolojia ya sauti, kunakili sauti yako, kwa njia moja, hadi kupelekea mtu mwingine, aliye upande mwingine.